Wakati nahitaji msaada kazini, huwa nakuwa natumia kauli ya uny nyekevu na pia nakuwa natafuta marafiki zangu ambao tunapatana, tunaelewana, ambao na uwakika wataweza kunipa msaada kwa haraka na kwa wakati na hitaji. Pia nikiwa kazini naweza kupata msaada kwa kutokana na kuomba msaada kwa watu nilio na uhakika wana uwezo wa kunisaidia tatizo fulani. Ambapo, nitakuwa na uwezo wa kufanikisha au kutatua changamoto zangu kwa asilimia mia moja.